Sera gani ya kampuni unayeiona muhimu? Sera ninayoiona muhimu katika kampuni, ni sera ya maadiri na uajibikaji kazini. Sera hii husaidia kuhakikisha kuwa wafanya kazi wote wanatenda kwa uadilifu heshima na haki. Inazuia vitendo kama rushwa, upendeleo, na matumizi mabaya ya madaraka. Pia hujenga mazingira salama ya kazi ya ambapo kila mtu anaheshimiwa bila ubaguzi. Kampuni inayofuata sera ya maadili hujenga imani kwa wafanya kazi, wateja, na jamii kwa ujumla. Jambo linalochangia mafanikio ya muda mrefu ya kampuni.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi. Ninapo kabiliwa na munda wa mwisho wa kazi napenda kuanza kwa kupanga kazi zangu mapema kwanza utambua mambo muimu yanayoitajika kukamirika alaka na kuyaweka kipaumbele. Ninagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ili iwe laisi kuitekeleza bila msongo wa mawazo. Pia ujitaindi kuepuka usumbufu kwa kutumia munda wangu kwa ufanisi. Ikiwa kuna changamoto, uomba msaanda ushauli mapema pandala ya kusubiri andi dakika za mwisho. Kwa kufanya hivyo uweza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubola unaoitajika.

Ni nani aliyekufudisha jambo muhimu? Mwalimu wangu ni mtu muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu ndiye aliyenifudisha jambo muhimu. Kubwa ambalo limebadilisha mtazamo wangu wa maisha. Alinifudisha umuhimu wa elimu, nidhamu na kujiamini. Kila mara alisisitiza kuwa elimu, si kwa ajili ya mtihani tu bali ni kwa ajili ya maisha ya baadae. Kupitia mwalimu wangu nilijifunza kuwa bidii na juhudi huleta mafanikio. Halikuwa kitu huimiza tusikate tamaa hata pale mambo yanapoonekana ni magumu. Maneno yake ya kutia moyo yalinisaidia kuamini uwezo wangu wa kufanya vizuri zaidi katika masomo. Zaidi ya hayo mwalimu wangu alinifundisha kuwa na heshima uajibikaji na kushirikiana na wengine. Mafundisha haya yamenisaidia bali si shuleni pekee bali pia katika maisha ya kila siku na mahusiano yangu na watu wengine. Kwa ujumla, mwalimu wangu amekuwa mfano mzuri na muskumo mkubwa katika maisha yangu. Jambo muhimu alilonifudisha, litaendelea kuniongoza katika safari yangu ya maisha.

Changamoto gani unakutana na zo kazini? Kazini ukutana na changamoto baribari ambazo unijenga na kunifuza mamboi muimu. Moja ya changamoto kubwa ni nayo kutana nayo ni kusimamia muda. Wakati mwingine kazi wa nyingi na muda ni mchache, hivyo uitaji kupanga ratiba vizuri ilikutimiza majukumu kwa wakati. Changamoto nyingine ni mawaziriano, kufanya kazi na watu wenye mitazamo na tabia tofauti silaisi kilamala. Hii ulazimu kuwa mfumirivu kusikiriza kwa makina kujifunza njinzi ya kueleza mawazo yangu kwa njia enyeshima. Pia ukutana shinikizo la kazi na matarajio makubwa ya matokeo. Hari hili naweza kusababisha mzongo wa mawazo lakini ujitaindi kubaki mturuivu. Kuomba msaanda inapoitajika na kufanya kazi kwa ushirikiano na team. Kwa ujumla, changamoto ninazo kutana nazo kazi ni unisaindia kukua, kuongeza uzoefu na kunifanya niwe mfanya kazi bora zaindi kila siku.

Je, unagawanya taka zako? Ndiyo, ninafanya jitihada za kukawa taka zangu ili kulinda mazingira na kusaidia afya ya jamii. Kila mara ninapokuwa nyumbani au shuleni, hutatua taka zangu kwa makini. Ninaweka taka zinazoweza kutumika tena kama plastiki, karatasi na chupa kando, na taka zisizoweza kutumika tena kama mabaki ya chakula kando na nyingine. Kwa kufanya hivi ninasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, pia najifunza umuhimu wa kuokola raslimali na kutumia tena baadhi ya vitu badala ya kutupa tu. Hii inanifanya niwe mwangalifu na mtu anayeshimu mazingira. Zaidi ya hayo kugawa taka kunanifundisha nidhamu na uwajibikaji. Si jambo la nyumbani tu bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Natamani wengine pia wafanye hivyo vivyo ili dunia yetu iwe safi na salama kwa wote. Kwa ujumla, kugawa taka zangu ni jambo ndogo ambalo lina manufaa makubwa. Husaidia kulinda mazingira, kuongeza usafi na kunifundisha kuwa na uwajibikaji katika maisha yangu ya kila siku.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Kuna ujuzi mmoja muhimu sana ambao napenda kuimarisha na huo ujuzi ni wakuzungumza hadharani. Napenda kuwa na uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na ujasiri mbele ya watu. Iwe shuleni kazini au katika hafla mbali bali. Kwa sasa wakati mwingine huwa nina wasiwasi au kujiuliza kama watu wataelewa ninacho sema. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaindia kuwa na ujasiri zaidi kueleza mawazo yangu kwa urahisi na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Pia kunanifundisha nidhamu maandalizi na kuwa makini na maneno ninayotumia ili wasikilizaji wafaidike. Zaidi ya hapo kuzungumza hadharani ni ujuzi muhimu kwa maisha ya kila siku. Hufanya iwe rahisi kushiriki mawazo, kuongoza timu na kushiriki katika maamuzi muhimu. Ninapojua jinsi ya kuzungumza vizuri nahisi mwenye kujiamini na kuhimiza wengine pia. Kwa hivyo ujuzi ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuzungumza hadharani. Nitafanya mazoezi kujifunza mbinu mpya na kujaribu kuzungumza mara kwa mara ili niwe bora zaidi.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Katika kazi yangu nimepata mafanikio kadhaa ambayo ya menifundisha na kunipamotisha ya kufanya kazi zaidi. Moja wapo ya mafanikio makubwa ni kukamilisha miradi kwa wakati bila kufanya makosa makubwa. Hii ilinifanya nipate pongezi kutoka kwa wasimamizi wangu na kunifanya nijisikie kuwa na mchango mzuri kwenye team. Zaidi ya hapo nilipata mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya kama kutumia programu mpya na kuendesha mashirika madogo. Hili limenisaidia kuwa na ujuzi zaidi na kuimarisha uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ubora. Pia mafanikio madogo ya kusaidia wenzangu katika kazi zao ya menifanya nijisikie furaha. Kufanya kazi kwa mshikamano na kuona timu yangu ikifanikisha malengo yake ni kitu cha kufurahisha sana. Kwa ujumla mafanikio niliopata kazini yamenisaidia kuwa na ujasiri, kujifunza zaidi na kuendeleza nidhamu yangu. Yamenifundisha kuwa bidii, uvumilivu na kushirikiana na wengine huleta matokeo chanya.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi. Kwa kawainda napenda kufanya kazi zangu vizuri zaidi asubuhi. Asubuhi mwiri na akiri ziko tayari baada ya kupumzika usiku na hivyo ninaweza kufikiria na kwa umakini na kufanya kazi kwa halaka na kwa ubora. Hii wakati ambao najesikia mwenye nguvu na ninaweza kukamilisha majukumu yangu bila usumbufu mwingi. Zaidi ya hapo kufanya kazi ya asubuhi kunanisaidia kupanga siku yangu vizuri. Nafanya kazi muhimu kwanza na baadae na pumzika au kushughulikia na shughuli dogo dogo bila kuchoka. Hii ufanya siku yangu kuwa na tija zaidi na kunifanya niwe na mtazamo mzuri. Pia napendelea kufanya kazi asubuhi kwa sababu huwa na mazingira tulivu, watu wengine hawajafika kazini au shuleni na hivyo hakuna msongamano au kerere. Hali hii inalahisisha makini na kunipa ufanizi mkubwa zaidi. Kwa ujumla napenda kufanya kazi asubuhi kwa sababu ni wakati wa umakini, nguvu na uturivu. Hii ufanya kazi zangu ziwe na ubora na kunisaidia kuwa na siku yenye tija na fulaha.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini mimi hujaribu kutumia muda huo kwa njia nzuri ili kupumzika na kurejesha nguvu. Mara nyingi ninakaa kidogo, kunywa maji au chai na kuzungumza na wenzangu. Hii hufanya niwe na furaha kupunguza uchofu wa kazi. Zaidi ya hapo wakati mwingine hutumia muda huu kusoma au kupanga kazi zangu zinazofuata. Hiyo hunifundisha kupanga muda vizuri na kuhakikisha kuwa baada ya mapumziko ninaanza kazi zangu pia kwa umakini na ufanisi. Pia mapumziko hunisaidia kuimarisha mauhusiano na wenzangu. Kuzungumza na kushirikiana kwa urahisi na kunizalisha mshikamano wa kazi hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Hii hufanya kazi ya kila siku iwe yenye, tija zaidi na furaha. Kwa ujumla wakati wa mapumuziko kazi ninautumia kupumuzika, kupanga na kushirikiana na wengine. Hiyo hufanya kazi zangu ziwe rahisi na zenye ufanisi na kunisaidia kuwa na nguvu za kuendelea na siku mzima.